Leo, wazo langu ni kuchukua hatua ndogo lakini ya maana. Nitajitahidi kutopuuza mambo madogo kwa sababu hayo ndio yanajenga mafanikio makubwa. Nitachukua dakika chache kupanga siki yangu nitaeka lengo moja na nijitahidi hadi kulitimiza. Pia nitajikumbusha kuwa mkarimu, kwa neno jema au kusaidia mtu au hata kwa tabasamu. Najua mambu madogo kama haya ndiyo yanaeza kubadisha siku ya mtu mwisho, nitajitunza nitachukua muda kupumzika, kunywa maji na kujipa nafasi ya kupumua. Leo ni siki yangu ya kufanya bora ni wezavyo.